Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuhakikisha mawasiliano iko wazi na kazi inafanywa kwa mpangilio. Ninatunza mawasiliano ya mara kwa mara kupitia emails, mikutano ya mtandaoni na majukwaa ya kazi kama Slack, ili kila mtu ajue kinachoendelea. Pia nahakikisha nafanya kazi yangu kwa wakati, natoa updates na inapohitajika na naheshimu deadlines. Zaidi ya hayo, mimi ni mtu wa kushirikiana na kusaidia wenzangu. Ninajituma kwa kuhakikisha timu inafikia malengo yake kwa pamoja.

Kama ningepata nafasi ya kuona maendeleo katika jamii yangu, ningependa kuoana mabadiliko ya nayeleta maisha bora kwa kila mtu. Ningependa kuoana vijana wa kipata fursa za ajira na ujuzi, ili waweza kujitegemea na kuwepuke kujiingiza kwa mambo yanayoweza kuleta muharibifu katika maisha yao. Pia ningependa kuoana elimu bora na inayopatikana kwa yeyote yule, bila kujali mtu anatoka katika familia gani. Elimu ni msingi wa maendeleo na jamii yenye elimu huwa na maamuzi, bora na mstakabali nzuri. Katika jamii, ninge penda kuona usawa na heshima kati ya watu. Watu waweza kusaidiana bila ubaguzi na kila mtu ajisikia kuwa wathamani. Zaidia hayo, ninge penda kuona maendeleo katika miundo msingi kama barabara, huduma za afya na usafi wa mazingira. Haya yote ya nasaidia jamii kuhishi kwa afya na usalama. Mwisho, ningependa kuona jamii yenye umoja ambako watu wanashirikia na kutatua changa moto zao na kujenga maisha bora kwa vijazi, vijavyo.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni simu. Simu yangu ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu inainsaidia kukwasiliana na marafiki zangu na watu wa kazi bila kujali umbali. Kupitia simu naweza kupata taarifa, kujifunza vitu vipya na kufuatilia mambo yanayoendelea duniani. Pia inaninsaidia kupanga siku yangu, kuhifadhi kumbukumbu na kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, simu inanisaidia wakati wa dharura na inafanya nijisikie nipo karibu na watu wanao ninawajali. Kwa jumla, simu ni kifaa tu sio kifaa tu cha wa mahasiliano bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Inayorahisisha mambo mengi ya kila siku.

Ndiyo, ninavaa saa. Ninapenda kuvaa saa kwa sabubu, inanisaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuwa wa nidhamu katika shughuli zangu za siku. Saa hunikumbusha umuhimu wa muda na kunisaidia kupanga ratiba yangu ili nifike mahali kwa wakati. Na pia ninavaa saa kwa sababu inanifanya nijisikie nimejipanga na niko tayari kwa majukumu yangu. Iwe shuleni, kazini au shughuli za kibinafsi. Zaidi ya hayo, saa ni sehemu ya mtindo wangu. Inaniongeza kujiamini na kunipa mwonekano wa kitaaluma. Kwa ujumla, kuvaa saa si swala la kuangalia muda pekee, bali ni njia yangu ya kujipanga, kuwajibika na kuthamini kila dakika ya siku yangu.

Ninapenda kwenda madukani wakati ambapo hakuna msungamano mkubwa wa watu. Mara nyingi napenda kwenda asubui au wakati wa mchana mapema kwa sababu wakati huo maduka huwa tulivu na ninaweza kufanya manunuzi yangu bila haraka. Wakati huo nina nafasi ya kuchagua bidhaa kwa utulivu, kulinganisha bei na kuhakikisha nachukua kile ni nachohitaji kweli. Pia kwenda madukani wakati maduka hayajashikana hunisaidia kuokoa muda na kuepuka uchovu usio wa lazima. Kwa jumla, napenda kupanga muda wangu na kwenda madukani ili manunuzi yawe rahisi ya haraka na yasiokua na bughudha.

Kitu kubwa kinacho ni pia motisha kazini ni kufanya kazi na project kodineta mzuri ya anaejua kuongoza timu kwa wazi na ishima. Na kuwasiliana vizuri, kutoa maelezo ya lio wazi na kuthamini mchango wa kila mtu. Inanifanya nijisikia ninathamani na nataka kufanya kazi yangu kwa bidii zaidi. Pia, kinacho nipa motisha ni kuona kazi yangu inaleta matokeo halisi. Nikiona maendeleo katika mradi wa na ninajua mchango wangu umaleta tofauti. Inanitia nguvu ya kuendelea kujituma Zaidi ya hayo, mazingira ya kazi yenye ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri unipa hamasa ya kufanya kazi na bidii Pia ninapo pata nafasi ya kujifunza vitu vipya na kukuza ujuzu wangu, ninajisikia ninasonga mbele kikazi kwa ujumla, motisha yangu kazi ni utokana na uongozi mzuri kazi yenye ya maana na mazingira ya nayo fanya nijisikie kuthaminiwa na kuhishimiwa.

Napenda mikutano ambayo inampangilio nzuri, enye malengo wazi na inaondeshwa kwa ufanisi. Mikutano kama hii, hunisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri, kujua matarajio na kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kutuoa maoni yake. Pia napenda mikutano fupi na yenye maelezo wazi badala ya zile zinakaa muda mrefu bila mpangilio. Zaidi ya hayo, napenda mikutano inayojumuisha ushirikiano ambapo kila mtu anahimizwa kushiriki na kutuoa mawazo Badala ya kuwa kioo cha maneno kutoka kwa mtu moja Mikutano kama hii, hunifanya nijisikie kuwa ni sehemu ya timu na kunipa motisha ya kuchangia zaidi katika kazi zetu Kwa ujumla, napendelea mikutano yenye lengo kenye ushirikiano na ina ratiba muda vizuri kwani inarahisisha kazi na kuongeza ufanisi wa team.

Aha, kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona nafanya kazi na mulekezi mzuri anayejua ku ongoza timu na anaiongoza kwa uwazi na kwa heshima. Anawasiliana vizuri kutoa maelekezo yake kwa uwazi na kudhamini mchango wa kila mtu. Hio inanifanya nijisikie, nina thamani na nataka kufanya kazi yangu kwa bidii zaidi. Kitu kingine kinachonipatia motisha ni kuona kazi yangu inaleta matokeo halisi. Nikiona maendeleo katika mradi na ninajua mchango wangu, umeleta tufauti, inanipatia nguvu kuendelea kutia bidi. Zaidi ya hayo, mazingira ya kazi pia ya yenye ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri hunipa hamsa ya kufanya kazi kwa bidii. Pia ninapopata nafasi ya kujifunza vitu vipya na kukuza ujuzi wangu, ninajisikia na ninasonga mbele kikazi. Kwa ujumla motisha yangu kazini hutokana ni uongozi mzuri. Mazingira yanayo nifanya niskie kuthaminiwa na kazi ya maana.

Kila saa ni napojianda kwa mkutano, kwanza napanga mawazo yangu na malengo ya mkutano. Napitia agenda na kuhakikisha naelewa pointi muhimu ambazo nitashiriki au nitaulizia. Hii inanisaidia kuwanafocus na kuhakikisha sina hoja muhimu zinazopitwa. Pili, inakikisha ninanyaraka zote muhimu kama ripoti. A tayari kabla ya mkutano. Hii inarahisisha kushiriki taarifa na kuoanesha kitaaluma. Zaidi ya hayo, napanga mudwangu vizuri ili niwe tayari nikiwa na mawazo safi na akili ilio tayari kushugulikia mazungumzo. Hipi inahusisha kuwa nimepumzika kidogo, kunywa maji na kuhakikisha niko na nathari ya mzuri na ya jinsi ya kuzungumza bila kuchanganyikiwa. Mwisho, ninajitahidi kuwa na mawazo ya kufanya mawasili ya wazi na ya heshima wakati wa mkutano. Na kuwa tayari kushirikiana, kusikiliza wenzangu na kutoa mchango chanya. Hii yote inasaidia kufanya mkutano uwe wa ufanisi na matokeo mazuri.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na uhuru kifedha na kujitegemea kikamilifu. Ningependa kuweza kuendasha maisha yangu bila kutegemea wengine. Kufanya kazi ninayopenda na pia kusaidia familia na jamii yangu pale panapowezekana. Zaidi ya hayo, ndoto yangu ni kuendelea kujijenga kitaalamu na kibinafsi. Kuwa na ujuzi unaonifungua milango na fursa mipya. Na kuachia alama chanya kwa watu wanaonizunguka. Pia nina ndoto ya kuwa na mazingira yangu binafsi na maisha, mahali ambapo ninaweza kujieleza kupanga maisha yangu na kuwa huru bila vikwazo. Mwisho, ndoto yangu kubwa si tuu kuhusu mimi binafsi, bali pia ni kuwaona familia yangu na watu wengine, wanapata maisha bora, fursa za maendeleo na furaha ya kweli.

Kuhusu wasilisho, ninajihisi kuwa nina fursa nzuri ya kuonyesha ujuzi wangu na kushirikisha mawazo yangu kwa wengine. Napenda kuandaa mawasilisho vizuri, kuzingatia mpangilio na maelezo muhimu, ili ujumbe wangu ufikie kwa uwazi na kueleweka vizuri. Wakati wa kuwasilisha, najihisi nikiwa na changamoto kidogo lakini pia nina furaha. Kwani ni nafasi ya kujieleza, kuwasiliana na wenzangu na kuonyesha utaalamu wangu. Na pia uwasilisho hunisaidia kujenga kujiamini, kuboresha mawasiliano yangu ya hadharani na kunisaidia kufikiria vizuri kabla ya kutoa hoja au kuelezea jambo. Kwa jumla, najihisi chenye shauku na motisha katika wakati wa kuwasilisha. Kwani ni njia ya kushirikisha maarifa, kujifunza, kutoka kwa wengine na kuunda picha nzuri kitaalamu.

Ndiyo, napenda sana kukimbia. Kwani mimi kukimbia si tu kwa mazoezi ya mwili, bali pia ni njia kupumzisha akili. Ninapo kimbia, napata nafasi ya kuondoa bugudha na kuwa na fikira safi. Pia, kuna nisaidia kudumisha afya ya mwili na kuongeza stamina. Na mara nyingi napenda kukimbia nje, nikifurahia hewasafi na mandhari ya asili. Mwisho, kukimbia kuna nifanya nijisikieche mwenye furaha, mwenye motisha na nisehemu muhimu ya kutunza binafsi kila siku.

Kila ninapoandaa ripoti ya kazi, kwanza ninakusanya taarifa zote muhimu. Napitia nyaraka zote na maelezo yote ya mradi au kazi. Kisha nayaweka kwa mpangilio unoeleweka kutoka mwanzo adi mwisho. Baada ya hapo, ninahakikisha ripoti yangu inamaelezo sahihi. Ni wazi na inajumuisha matokeo na mapendekezo pahali inapoitajika. Pia nangalia sarufi na mtindo ili iwe ya kitaaluma na rahisi kusoma. Mwisho napanga ripoti kwa fomati inayofaa kwa msomaji. Ama ni kwa team. Wakurugenzi au wateja ili kuhakikisha kila mtu. Anaweza kuelewa ujumbe wangu kwa urahisi.

Ningependa mbwa kwa sababu ni mnyama mtiifu, rafiki na anayetoa ulinzi. Zaidi ya hayo, kufuga mbwa wa kungekua njia nzuri ya kujifunza uwajibikaji kwa sababu inahitaji kutunza, kulishwa na kupewa muda wa kucheza na mazoezi. Kwa ujumla, ningependa kufuga mbwa kwa sababu analeta furaha nyumbani na anakuwa sehemu ya familia.